Mimi binafsi nafurahia sana kusherehekea mafanikio ya timu kwa pamoja Kwa sababu naamini ushindi wa wote unakuwa na maana zaidi unaposhirikishwa Kwanza kabisa natambua mchango wa kila moja na penda kupongeza waziwazi wa shiriki wa timu iwe ni kwa maneno, ujumbe mfupi au mbele ya wengine Kwangu kutambua juhudi za mtu kumkeza morali na Huwafanya wajisikie kudhaminiwa. Pia napenda kusherekea kwa njia ya rahisi lakini yenye maana inaweza kuwa kukaa pamoja, kushiriki chakula au kuchukua muda mfupi wa kufurahiya matokeo ya kazi tuliofanya. Si lazima iwe sheree kubwa, bora ni hifia ya umoja na furaha ya pamoja. Pia napenda kutafakari safari tulio pitia kama timu, changamoto tulizo kutana nazo, jinsi tulivyo shirikiana na yale tulio jifunza. Hii husaidia kuwa na mafanikio kama hatuwa ya kujifunza sio mwisho wa safari lingine ni kwamba nawa hamasisha timu kuendelea mbele Baada ya kusherekea napenda kuwapa moyo wa kuendelea kufanya kazi zaidi Nikisisitiza kuwa mafanikio ya leo ni msingi ya mafanikio makubwa zaidi kesho.

Naamu, natumia mitandao ya kijamii kila siku ila natumia kwa uwangalifu na kwa malengo yalio wazi. Kwangu, mimi mitandao ya kijamii ni chombo cha mawasiliano au kujifunza, siyo kitu cha kuchukua muda wote au kufanya nipoteze mwelekeo wa maisha yangu kila siku. Kwanza kabisa natumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na watu iwe ni familia marafiki au tunaifanya nao kazi pamoja. Mitandao hunisaidia kudumisha mawasiliano hasapale ambapo kukutana ana kwa ana si rahisi. Hii hufanya nijisikie kuwa karibu na watu muhimu katika maisha yangu. Pia mitandao ya kijamii hunisaidia kupata taarifa na maarifa mapya nafuatilia kurasa na akaunti zinazohusiana na elimu, maendeleo binafsi, teknolojia na maswala ya kijamii. Kupitia ilo najifunza mambo mapya na kupanua uelewano wangu wa dunia. Lingine ni naamini sana katika nidhamu ya matumizi ya mitandao ya kijamii na jitahidi kutotumia mitandao ya kijamii kupita kiasi kwa sababu na jua inaweza kunipotezea muda au kunichosha kiakili na jiweka muda maalum wa kutumia na nikihisi imenichosha nachukuwa mapumziko kiasi.

Mimi huvalia vipuli kwa mtindo wa kawaida na usiozidisha. Kuvaa vipuli hunifanya nisikieni ponadhifu na nimejipanga. Napenda vipuli vidogo au vya kawaida vina vioendana na mavazi yangu. Ya kila siku, siku ajili ya kuvutia sana. Bali kwa sababe hunipa hisia ya kujiamini na kujieleza kwa namna yangu. Hata hivu, silazima nivae kila wakati, kuna siku na hisi staki, niko sawa kabisa bila kuvivaa. Kwa jumla nasema, napenda kuivaa vipuli kwa sababu inalingana na mtindo wangu wa unyenye kivu na faraja.

Mara kadhaa huwa natumia mawasiliano ya video hasa pale na pohitajika maelezo ya kina au mawasiliano ya ana kwa ana haiwezekani. Nini napendelea kutumia mawasiliano ya video kwa sababu hunisaidia kuelewa vizuri zaidi kupitia uso sauti na lugha ya mwlii. Au mtu ninayezungumza nayo hii upunguza kutoelewana na kufanya mawasiliano yawe wazi zaidi kuliko ujumbe wa maandishi pekee. Pia mawasiliano ya video hunisaidia kuelewa kueka usiano wa karibu asali na po wasiliana na watu walio kombali na hisi kama niko karibu nao hatakama tuko sehemu tofauti. Ata hivyo, natumia video kwa kiasi na kwa kusudi maalumu, si kila mawasiliano yanahitaji video.